Huwa napenda kuenda kwenye maktaba mara kwa mara ila tuseme kama wiki huwa naizaenda kwa maktaba mara mbile ama tadu kwa sababu maktaba inewe huwa ikombali sana kuhu naizaenda mara mbile ama tadu ni ni hazme vitabu ambazo nataka kubidumia kumta kuja ni visome ni kimaliza na virudisha.

Video huwa navitazama may be uko TikTok ama kwenye platform ya YouTube. Maana huku utapata kuna video nyingi na quality yao iko tu sawa haya ndo maeneo ambayo sana mimi huwa napenda kutazama video zangu ama muda mwingine. Kama nimelipia subscription naeza tazama kwenye Netflix.

Ilikuwa napenda kutengeneza mdori ile yaani na chukua nguo nguo ambazo hazitumiki ama vimezeeka nazisunda sunda pamoja halafu natengeneza mdori ama pia ile yenye unaeza chukua udongo ili utengeneze mtoto wako halafu Akishakka unamweka kwa jua anakauka halafu una mshonea nguo na hivyo vitambaa ambavyo havitumii.

Yaa nimewahi kutembelea ziwa la victoria. Nilitembea katika hilo eneo la homabay yaa na view yaki iliweza kunipendeza sana maana kumetulia kabisa na.

Ya huwa natumia technologia ya sauti kupitisha ujumbe. Kwa mfano kwenye whatsapp napata nimeshikana na kazi nyingi so ndo ni. Pitishe meseji kubwa kwa wakati mmoja narekodi voice note alaf.

Nimewahi kufuga mbuzi alikuwa ni mbuzi mweupe na nilikuwa napenda sana uyo mbuzi yangu alikuwa ni wakike alikuwa ni income generating maana baada ya mda alika kidogo akaza mbuzi wa dogo.

Huwa napendelea sana mahari ambapo pana ukimia Maana huwa panakupa na fasi ya kuweza kufikiria mawazo yako ama kutuliza kichwa chako. Si kama sehemi yenye imejaa kelele kwa mi huanapendelea sana sehemu ambayo inauturivu.

Ya huwa napenda sana kupanda milima maana kwenye ya safari ya kupanda unapata unanyoosha mwili misuli yanakuwa sawa halafu pia huwa napenda hiyo view ya kuangalia maeneo ambayo yamezunguka huo mulima kama niko huko juu so napenda kuangalia kupanda milima.

Yeah hua natumia video kwenye mawasiliano kwa mfano nikiwa na zoom meeting kuna mkutano wa kiofisi ambao kila mtu ako nyumbani lakini anafaa kuhudhuria kwa hua natumia video kuwasiliana kwenye huo kutama ama anataka kuongea na mtu wangu wa karibu ama ndugu ama ata marafiki lakini yeye ako mbali na nina matamanio ya kumuona kwa hua natumia video kama kifaa cha mawasiliano.

Huwu napenda kufanya kazi na wenzangu Maana mkiwa mnafanya kazi pamoja unapata huyu anashika hichi huyu anashika kingine huku kazi inaisha faster si kama kufanya kazi yote peke yako mwanzo kama ikiwa ni nyingi huwa napenda kufanya na wenzangu.

Wakati ambayo kuna msongo wa kazi huwa na jaribu kupanga hizo kazi kulingana na uhitajia wake yani na panga kulingana na order of priority ile kazi ambayo itahitajika muanzo na anza na iyo tayari hafu hizo zingine zinangoja nikisha malizana na iyo naeza kufanya hizo kazi zingine bado na huwa na handle wakati kuna msongo wa kazi.

Kwa ajiri ya afya yangu huwa na make sure kwamba nakula vyakula ambayo ni vina manufaa kwenye mwili na nakula kwa wakati ambao unafaa ndo digestion itake prace. Halafu pia huwa na make sure nakula balansa diet chakula ikio kina protein, vitamin na carbohydrate na pia nakunywa maji kwa uingi ili nikue hydrated.

Huwa napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kama jinsi kufatavyo huwa napenda hiyo siku kuwana sherehe kidogo tu sikubwa sana Alafu kwenye hio sherehe ni waalike ndugu marafiki na wanafamilia wote wawe wako hapo afu kwenye sherehe iyo watu wale vizuri wa shibe wa interact na pia sherehe ambayo ime ni pendeza sana ni mwaka wa 2020 Iyo nilisikia vizuri birthday yangu.

Yeah mimi huwa napenda maua mazuri ukiinipa maua kama zawadi huwa na cherry sana hilo ua maani ni kitu ambacho ninakipenda my favorite huwa ni the red roses huwa nazipenda sana huwa napenda sana hiyo maua.

Ya mi huwa ni mejiandikisha kama mpiga kura harari kwa kama mwakakesho kwenye naishi kutakuwa na general election ya kuchagua viongozi mbali mbali. Kwa nitaamka tu asubuhi na mapema ni jitokeze ili nipige kura ili kuweza kuchagua viongozi ambao ni na watakamimi.

Keki ninayoipenda sana ni keki ya rangi nyekundu yenye ladha yaani ninamaanisha keki ya red velvet. Hiyo keki mimi naipenda sana mara ya kwanza kula hiyo keki ilikuwa kwenye birthday ya ndugu yangu, mamangu alikuwa amemuandalia lakini toka hapo nilitokea kupenda sana hiyo keki kwani keki naipenda sana hata kwenye birthday yangu huwa nataka sana hiyo ndio nimeorder.

Chakula cha kigeni ambacho mimi ni meweza kukijaribu ni peza Mara kwanza nilikuwa na shangaa sasa hichi ni chakula gani kinakaa mayai si mayai Lakini nilipo jaribu hicho chakula kilikuwa na mvuto sana afu unapata unakula kidogo tu unajikuta unashiba sana sana sana chakula ni cha marifanya mbato nina enjoy.

Nikiwa dirishani mwangu nikitazama nje huwa naona miti na nyumba kidogo na hilo eneo huwa ni la utulivu sana kwani nikitazama nje unapata yaani kuna hiyo serene moment yenye inakuja kwenye akili Wakati ambao napenda kutazama nje ni wakati wa jioni ambapo jua linakuwa linatua. Kwa huwa najihisi vizuri nikitazama jinsi hilo jua linacast kivuli kwenye miti wakati ambapo linatua.

Huko kazi ni huu anapendelea sana. Jukumu la ukusanya aji wa fedha. Maana ukiwa kwenye hiyo hadia kukusanya feather. Mea hata utatoka ukaja kusota maana ukiwa natatizo lako. Unajikiu mna hizo pesa hafu ukiwa sawa. Unaregeshe kwa hivo anapenda sana ilo jukumu la ukusanya pesa.

Yeah mi huwa nasoma gazeti mara kwa mara maana nikisoma hiro gazeti unapata napata ujumbe kuhusiana mambo ambayo yanaendelea nchini kwa mda mwingi utanipata labda kila siku asubuhi gazeti tu likitoka natafuta ili nijue ni nini ambacho kimejiri kwenye nchi huwa napanda sana kusoma gazeti.

Yaa mi huwa napenda kunywa maziwa kwanza maziwa ambayo ya megandishwa ya kaunda madonge madonge huwa napenda sana kwanza niyapatena simaa itakula sana ya maziwa komiwa itakula sana ya maziwa huwa napenda sana kunywa maziwa muda mwingi maana maziwa ya na nutrient kwenye mwili ambazo nikama protein hivyo huwa napenda sana kunywa maziwa.

Ushirikiano wa kitimu ni muhimu sana wakati ambapo wadu wanafanya kazi. Maana huumpa kila mtu huru na nafasi ya kuweza kuwakirisha maoni yake vizuri ili wenzake wakaweza kumwelewa. In case kama ana tatizo rorote pia yeye huweza uliza kuwa ushirikiano wa kitimu pia ni mzuri Maana the end product of hiyo kazi unapata iko very efficient Maana idea nyingi nyingi zimeekwa pamoja.

Huwa napenda mawasiliano ya kutumia simu, maybe mtu ako mbali kwa hivyo kama nilikuwa niwasiliane naye, nampigia simu tayari najieleza hapo unapata ujumbe umemfikia mhusika. Lakini pia kama tuko karibu huwa napenda mawasiliano ambayo yako wazi wazi. Usiwe mtu wa kufichaficha vitu ukuwe wewe uko muwazi kabisa ndio unapata huo uaminifu bado unaendelea ku.

Huwa napenda kujifunza mambo mapya kutoka kwa wengine kwa mfano kuna kitu ambacho sijui na kuna mwenzangu anakielewa naangalia je, flani yuafanya aje kitu? Maana baada ya hapo naenda jaribu tena ili niweze kujifunza zaidi. Na pia kama sijapata wa kuangalia huwa naeza google direct kutoka YouTube, so nikifanya hivo napata information iko sawa.

Kwa siku kwa mfano kama sichaenda kazini huwa napenda kutumia muda wangu mingi kwenye mtandao maybe kuresearch vitu kuangalia mambo gani yameibuka ila kama ni siku ya kazi huwa natumia muda mchache sana kuwa online labda nikisha toka kazini ule muda wa siku ndo Tajikuta kwenye mtandao lakini kawaida kawaida hivi unapata niko tu hapo ya.

Mafanikio binafsi inayatamani sana kazini ni mafanikio ya kujiendeleza mimi mwenyewe maybe kupandishwa cheo. Hayo ni mafanikio ambayo ni muhimu sana kwangu maana nimeanzia chini kikazi k nikienda nikipanda panda. Hii huwa inanifanya mimi ni furahie sana kwa kupanda cheo ni baadhi ya mafanikio binafsi ambayo ninayatamani sana.